Hamjambo, ningependa kujibu hili swali, napenda chai au kahawa, nam. Ningependa kwanza kusema kuwa mimi, napenda chai sana. Ninapenda chai kwa kiasi kubwa wa kwa sababu, nikikosa kunywa chai mara nyingine huwa na umwa na kichwa, napata maumivu ya kichwa. Na huwa najua hii kichwa yaniuma kwa sababu sijakunywa chai kwa sababu nikishakunywa kichwa inaisha au unapona. Yani hua si hitaji kumeza dawa yoyote. Ningependa kuweleza jinsi hua na anda au kupika chai yangu. Kwanza kabisa nachukua sufuria na kueka majisafi kisha nayachemisha hadi yachemke viema. Bada hapo naweka majani ya chai dani ya majimoto na kuacha yachemke kwa daka chache ili latha itoke vizuri. Kisha naongeza maziwa kidogo kulingana na latha nina viopenda. Bada maziwa kuchemuka pamoja na chai na weka sukari kiasi ni nacho hitaji. Napenda chai yangu isi wetamu sana hivyo na weka sukari kidogo tu. Bada hapo na chujia chai yangu na kuyeka kwenye kikombe. Napenda kunyo chai yangu ikiwa bado moto, maranyingi ya asubui au jioni ili nijisikie nikiwa mtulivu na mwenye nguvu. Nam, chai hua nakunywa wakati wabaridi kwa wingi, hivyo nipate joto mwilini. Napendelea chai kuliko kwa haya kahawa kwa sababu hizi, sababu la kwanza ni haina kafeni nyingi sana. Chai ina kafeni kidogo kuliko kahawa hivyo haisababisha msisimuko uliopitiliza au mapigo ya moyo kuenda siyani. Neza sema kwangu chai yu nisaidia na kiaafia. Namba ya pili, huu nipunguzia msongo wa mawazo. Mfano ni kama kamo mili. Hu ni kikunywa huwa na sikia ni metulia. La tatu ni nzuri kwa tumbo. Chai ni laini kwa tumbo kuliko kahawa ambayo mara nyingi husababisha kui mtu asikie akikuwa na maumivu. Yani nisikie nikiwa na maumivu ya tumbo. Chai hunisaidia kulala vizuri. Nilikuja kugundua kwamba nikikunywa kahawa na poteza usingizi. Naam pia huwa napenda harufu na ladha ya chai. Chai ina ladha nyepesi na harufu nzuri inayonifanya nijiskie nimetulia.

Hamjambo, ningependa kujibu hili swali, jee ninapenda asali. Nakumbuka wakati nilikuwa mtoto mdogo, mama alikuwa anapenda sana kunipa asali. Lakini mimi nilikuwa naiangalia naitazama naona kwamba si kitu kinachoweza kuingia kwa mdomo yangu. Kwanza kabisa ni kwa vile rangi yake haikuwa inanipendeza, niliwahi onja na sikupenda vile inaonja, yani ladha yake haikuwa inanifurahisha. Na pia nikiwa mdogo kuna wakati nili nili umizwa na nyuki, nilikuwa nimenda kucheza, pahali kulikuwa na maua mengi, na ni jambo la kawaida huwa ukiona mahali pana maua mengi, kuna pia nyuki. Nyuki hao karibu, kuna mmoja aliniumiza na nikafura vibaya sana. Hiyo ni jambo lingine ilinifanya, nisipende asali. Haswa nilipo kuja kugundua kuwa nyuki ndo huwa zinatengeneza asali. Lakini muda ulipo endelea kupita. Nilikuja kuangalia faida za asali kwa internet na nikaona kwamba ina faida mema. Kwa hivo ilibidi nimeanza kupenda asali nilipokuwa mtu mzima. Napenda asali sana kwa sababu ni tamu ya asili na ina ladha nzuri kuliko sukari. Kila ninapotumia asali, hasa kwenye chai yangu najisikia furaha na utulivu. Asali hunipa ladha laini na harufu nzuri inayofanya kinywaji changu kiwe cha kuvutia zaidi. Kumbuka nilikuwa nimesema sipendi, sikuwa nalipenda kwa sababu ya ladha yake, lakini nilikuja kuangalia kwenye mtandao nikaona, ni yani nafaa kubadilisha venye huwa nafikiria kuli kuhusu asali. Jambo la pili, napenda asali kwa sababu ina faida nyingi kwa afya, inasaidia kuimarisha kinga ya mwili, kutuliza koo na kunipa nguvu za asili. Nam nakumbuka kuna wakati nilikuwa nimegonjeka homa mbaya sana. Na kila wakati nilikuwa naambiwa nijaribu kunywa asali, yani nichanganye asali na ndimu. Lakini, huo wakati sikuwa nimeanza kutumia asali. Nam wakati huo nikaenda, nikaona wa, hii asali ni kitu inaeza, niponya. Ninapohisi nimechoka au naumwa na koo asali hunisaidia kujisikia nafuu haraka. Na mwisho asali pia hunikumbusha asili na uzuri wa mazingira kwa sababu hutengenezwa na nyuki kwa juhudi kubwa. Hili jambo lilinifanya niheshimu chakula na kukithamani asanti.

Hamjambo, ningependa kujibu hili swali, je unapenda mziki wa jadi? Naam, mziki wa jadi ni upi, watumika wapi, waimbwa wapi, hao ni baadhi ya maswali ninajiuliza kwa sasa. Naam ni muhimu kuelewa kuwa muziki wa jadi, kuna ya aina mbali mbali kuna muziki wa ngoma za jadi, huu huambatana na ngoma na hutumiwa kwenye sherehe harusi na matambiko. Kwa katika jamii yetu ya wakikuyu, hauwezi kosa mziki kama hizi kukua na sherehe kama kuzaliwa kwa mtu au pia harusi. Mziki wa kisasi kiasili wa sherehe, huimbwa wakati wa sherehe za kuzaliwa, tohara, harusi au mavuno. Naam wa tatu ni muziki wa ibada za jadi hutumika kwenye matambiko, kuomba mvua, kwenye wagonjwa au kuwasiliana na mzimu. Muziki wa hadithi na simulizi, kuimba au kusimulia hadithi za kale, mashujaa na matukio ya kihistoria. Na muziki wa kazi, huimbwa wakati wa kufanya kazi kama kulima kuvua samaki, au kusaka na faka ili kuleta hamasa na mshikamano. Naam, hayo tu ni baadhi ya muziki wa jadi. Enye napenda kwanza sana sana ni muziki wa kazi. Naam mimi hupenda kufanya, wakati ninapo lima, huwa na jikuta tuu nimeweka mziki, ninasikiliza ili kunipa motisha kufanya kenye nafanya. Kwa mziki wa jadi ni mziki upi, ni mziki wa asili unaonesha utamaduni, historia na maisha ya jamii fulani. Kama kwetu babu zangu walikuwa na hiyo izo mziki ya inambali mbali walikuwa wanapenda kuimba waki tumia firimbi waki wameva nguza za kale, yani zile nguo zao zs za kihistoria zile nguo ambazo zinakaa ngozi zimetengenezwa kwa ngozi. Ni nini huwa napenda na mziki wa jadi? Ni hazina kubwa ya utamaduni wetu. Unanikumbusha nilikotoka na unanifundisha historia mila na desturi ya jamii yangu. Namba ya lapili, kila wimbo wajati unaujumbe wapeke, badu fundisha madili mema kama heshima, umoja na upendo, mengine ikisimulia hadithi za mashujaa, familia na mambo kadhalika. Ninaposkiza muziki wa jadi na hisi amani na furaha moyoni jambo la tatu. Midundo ya ngoma na sauti ala za sili hunifanya nijivunie kwa sehemu wa utamaduni wangu. Kwa ufupi ni mziki wa kuendelesha amani kwa kuhakikisha kuwa babu zangu wali hakikisha kuwa ninazitazama kwa filamu yaani wali endelee kwa kizazi kimoja hadi kingine asanti.

Habari za jioni ngependa kujipu hili swali na somea wapi habari mtandaoni. Nam, mimi hasua utumia mtandao ya kijami. Hapa kuna Twitter na TikTok. Wapata kuwa kwa tuwanaita bia kuposta habari jinsi na viotokea. Uzuri wa kuangalilia kuwa kutazama habari kwenye mtandao ya kijami ni maranyingi huwa ni ya kweli. Kwa sababu ukilinganisha kupata habari kwa mitandao na tovuti au za habari za kitaifa ya kama nesheni wapata kuwa kuna mda mwingine huwa wanadanganya wananchi wao kuhusu habari fulani. Lapili pia nikona app za habari, wakati humu tulikuwa na mandamano kuhusu rais wetu, nilipata kuwa BBC ili tusaidia sana, nikafikiria wacha niwekea piawa kwa simu yangu. Hapo sasa ndiyo njia ya pili mimi hupata habari. La tatu YouTube, kuna channeli zingine mimi ufuata kwenye YouTube, zinanipa taarifa na ripoti za video nam umuhimu wa habari ni ipi hunipa tarifa sahihi na zaharaka. Unisaidia kujua matukio yaneojiri ndani na nje ya nchi. Nimuhuimu kujua kenye kinaendelea kwa sababu ni mo duniani. Kumaanisha chochote kinachoendelea katika hii dunia kitani kaweza kuniboresha au kuniangamiza. Kunisaidia kufanya maamuzi, kuifadhi utambulisho wa jamii na historia. Habari za kitamaduni, hadithi na historia hunisaidia vizazi vipia kuelewa mizizi vyao. Hunifanya niwe na ufahamu na elimu. Na mhabari hubadilisha mtazamo. Huboresha marifa na husaidia mtu kuelewa maswala mangumu. Yani anenisaidia kuelewa siyasa, uchumi, naelewa michezo. Na eza sema kuwa mtandoa wajami uli nifanya, uli kuwepo mojawa bathia ya ulifanya nipende mpira sana. Kuimarisha mausilani, huu nisaidia nishirikiane na watu, kuelewana na watu, uberesha usiano wakijami. Na habari ni msingi wa maisha. Ni vyema kuwa ufahamu kile ambacho kinachoendelea ili uwe tu uko sawa yani.

Habari za jioni wenzangu, ningependa kuzungumza, kuhusu jambo ambalo hunifurahisha sana, kupiga picha. Huwa napenda kupiga picha mara kadhaa, napenda kupiga selfie, napenda kupigwa picha ya mwili mzima. Haswa za mwili mzima napenda mahali pana mti, napenda nikiwa naogelea, nikicheza mpira, nikienda kula na marafiki zangu, nikienda vacation, pia nikienda nikipanda ndege, huwa napenda sana, nipigwe picha. Napenda kupigwa picha hadi kuna siku na kumbuka nilipatia mtu ambaye sijui simu yangu. Anipige picha kwa sababu ni mahali palikuwa parembo na nilikuwa peke yangu. Hivyo ndiyo kiasia ya kwamba napenda picha. Ni vyema kufahamu kuwa ndiposa upende kupigwa picha hivyo wapaswa kujipenda, ujipende ili uweze kupenda wenzako. Kupiga picha si tu kwa kumbukumbu ya matukio fulani bali ni sana inayoniwezesha kuona dunia kwa njia tofauti. Kwa kila picha ninaopiga ninaona uzuri unauzunguka mara nyingi jambo ambalo linaweza kupita bila kushughulikiwa. Kupika picha kunanifundisha uvumilivu na makini. Kwa sababu yaku, lazima, yaani ni, ningoje mwenye ananipiga picha, atafute ile, ajiweke vyema venyenpicha litatokea vyema. Ninapongojea muda sahihi wa mwanga au kuisha, au kasha sahihi la upepo, ninajifunza kuthamini kile kipengele kidogo cha maisha. Pia kunanisaidia kueleza hisia zangu bila maneno. Picha inaweza kuzungumza zaidi kuliko. Maneno, zaidi ya yote kupiga picha kunanifanya niwe na kumbukumbu za daima za matukio muhimu. Sherehe za familia, marudio ya asili, na furaha za kila siku. Picha hunipa tabasamu kila ninapozitazama. Zinanikumbusha, umuhimu wa kusherehekea maisha. Picha ingapokuwa swali limeuliza mara ngapi haswa siezi sema niko na nambari kamili. Nikienda bora ni mahali nimevaa vyema, nitapigwa picha, nywele yangu iko salama, napigwa picha, na pia huwa napenda sana kupigana picha, si mtu pia, si nipigwe pekee, pia mi hupenda kupiga watu picha.

Habari za jioni wenzangu, ningependa kuongelelea hili jambo, funzo gani ya kazi yamenisaidia zaidi. Naam kuna mafunzo kadhaa, lakini lile funzo ambalo mpaka wa leo huwa nakuwa nakuwa imenisaidia sana ni uvumilivu. Nime naeza sema kwa meisha yangu, nimevumilia mambo maja mambo mengi sana. Nimekutana na watu, nimejaribu kuwavumilia, lakini nimejivumilia, nimevumilia, baraka zangu, haswa. Kwa sababu nakumbuka, kutafuta kazi ilikuwa ni changa moto sana kwangu. Nilitafuta mpaka wakati nimefika mwisho yaani mungu akajibu maombi yangu. Naam, kuelewa, hivyo ili nifunza kuelewa kuwa mambo hayaendi mara kama ninavyo panga. Kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, yaani hakuna kitu inafanywa wakati haifai. Kila kitu huwa na maana yake, yaani kuna maana mbona kitu hukawia katika maisha yangu. Hukawia kunipa kitu nzuri kuliko lile nilikua natarajia. La pili mafunzo ya kushirikiana na wengine, katika kufanya kazi imebidi nieze kuelewa watu venye wako. Kujua kukua kila mtu ana mawazo na mitazamo, tofauti, muhimu sana. La tatu, nimefunzwa kujitambua kwenye kazi. Nimeamini kuwa kuna mtu ako bora kuniliko katika hii kazi, kuna mwenye ako chini yangu, ya pia kuna mwenye, yaani tuko, tumetoshana kimawazo au kikazi. Nimegundua pia nguvu na mapungufu yangu. Huwa natumia mapungufu yangu kwa muda mwingine kusaidiana. Si kujiweka chini. Au natumia mapungufu yangu kuhakikisha kuwa nimekua muangalifu sana kwa kazi. Ama mwenzangu ana nifunza naweka kiburi changu chini ili kitu yenye sielewi jambo sielewi sana ana nifunza kwa sababu ata mimi kuna vitu zenye nitakusaidia nazo mafunzo ya kushugulikia changa moto. Hasua katika hii kazi ya remote, mara nyingine wapata kuwa wi-fi iko slow, wi-fi haina ikona watu wengi wanaitumia kumaanisha kuwa haifanyi kwa haraka. Wapata kuwa pia mtu haja jibu kama nilikuwa na jambo lanisumbua la kazi mwenye anafaa kunijibu hajanijibu naam sa inabidi nimetulia asante.

Habari za jioni wenzangu ningependa kuzungumza kuhusu, kuhifadhi pesa. Pesa, naam pesa ni jambo linalo furahisha. Hakuna vyenye mtu anaeza endelea na maisha yake bila pesa. Kila kitu huitaji pesa, yani juzi nilikuwa najiuliza, nimetoka tu nyumbani pesa ghafla ya shaisha. Nikiwa na pesa kidogo, ishaisha nikasema, hii kuwa mtu mzima kwa muda mwingine wafaa tupatie pole kwa sababu. Maisha yanipeleka mbio lakini nitafanyaje? Naam, kwa kuhifadhi pesa, najiuliza nahifadhi kwa huu pesa nauhifadhi kwa muda mgani? Ni muda mrefu wa mfupi? Kwa sababu kuna mtu najua sitamtaja amehifadhi pesa zake mahali hawezi ziguza kwa muda wa miaka kadhaa. Ningesema hilo ni jambo nzuri sana kwa sababu halitafanya atumie pesa vibaya. Muda wa kati ama muda mrefu, ama muda mfupi. Ni muhimu kuwa huwa nafanya bajeti, huwa naandika mapato yangu yote, alafu naandika matumizi yangu ya kawaida, nini nahtaji hii mwezi? Naeka hiyo pesa kando, alafu kilichobaki kiasi nakieka kwa, kwa maybe, naezaeka, labda naeza amua kuweka kwa chama, nizalie pesa kidogo. Naam. Pesa ni raslimali muhimu katika maisha yangu lakini ikiwa sijui kuhifadhi vyema inaweza kuisha haraka na kuniletea shida. La pili, huwa najua malengo yangu, huwa nataka kufanya nini na hii pesa. Ni pesa ngapi nataka kuhifadhi. Naam, jambo lingine la muhimu ni kupunguza matumizi yasiyo ya lazima. Hii ni tabia mbaya sana nimejifunza, najikuta nikitoka kwa nyumba nilikuwa na pesa ya maana, na nilikuwa nimesema hiyo siku sitatumia pesa kwa kitu nisichohitaji. Lakini nikitoka nje nakuta nimenunua sijui nimenunua nguo, nimenunua viatu, ilhali nikona kadhaa kwa nyumba. Naam. Kila kipande cha pesa nachoweza kuokoa leo ni hatua kuelekea malengo yangu ya kesho. Mara nyingine hula kwa nyumba badala ya kula nje ni mojawapo ya mambo huwa nafanya ili kupunguza matumizi. Naam. Huwa najikumbusha kila siku kuwa kila shilingi ninayohifadhi leo ni fursa ya kesho. Asanti.

Habari zenu, leo ningetaka kuzungumzia jambo dogo lakini ni muhimu. Huwa nafanya nini kila asubuhi ninapomka? Jambo la kwanza huwa naomba. Nilijifunza, kuomba kila asubuhi, maana kila siku ni siku, mpya siku, nafaa kuamka kila siku nikiwa na furaha, kwani nimepatiwa muda mwingine wa kujibadilisha, na pia yamaanisha kwamba mungu hajamalizana na mimi, humu tuniani. Hivo nivyema kushukuru kila saa kila wakati. La pili, mimi napenda kuamka mapema. Huwa naenda kuandaa chakula cha asubuhi. Huwa nahakikisha ni chakula chenye afya ili kuanza siku nikiwa na nguvu. Kumbuka kwamba chakula unachokula asubuhi kiaweza kukupa motisha ama kikufanye uwe mzembe. Baada ya hapo, huwa nafanya mazoezi madogo. Kama kutembea. Mimi napenda kutembea sana, napenda kutembea, kabla jua halijawaka. Naam. Huwa ina, jambo hili huwa linasaidia akili yangu kuamka, naam. Baadae ninaingia kazini. Naingia kazini, nahakikisha kila kitu kiko tayari, ili siku yangu ianze bila msongomano au haraka ya mwisho. Kila hatua ya asubuhi hunifanya nionekane nikiwa tayari, mwenye mtazamo mzuri, na nguvu ya kufanya kila kitu. Naam. Mara nyingine pia hutumia simu, kwa sababu nafanya kazi ya remote, sasa huwa inanipasa nimeingia kwa katika email kuangalia kama kuna kazi enye iko mingi. Au kama niko shule kwa uo wakati kama labda kuna kazi ya ziada yenye nafaa kufanya. Naam kisha siku yangu yaanza. Asanti.

Hamjambo, ningependa kuzungumza kuhusu ndoto yangu kubwa. Naam, mimi napenda kuchora sana sana. Niligundua kuwa ninaweza chora nikiwa kidato cha pili. Nilifurahi, nilipogundua, nikaona kwamba hili ni kitu ambalo naweza, naweza fanya, nikiwa mtu mzima. Sasa shida kubwa ilikuja wakati nilipomaliza shule ya sekondari, ambapo kuwa sikuwa nafahamu kuwa, ukiingia chuo kikuu waweza kusomea kuwa mchoraji bora, sikuwa nafahamu hivyo. Sasa ikabidi lile somo nilikuwa nimeweka ndilo nikaanza kulisomea lakini nilimaliza lakini roho yangu haikuwa hapo haswa. Nina ndoto kubwa sana ya kuwa mchoraji bora katika dunia. Nimevutiwa na jinsi rangi michoro na mawazo yanavyoweza kuunganishwa kwenye karatasi na kuunda hadithi. Uchoraji siyo tu burudani kwangu bali njia kueleza hisia zangu, mawazo yangu na ndoto zangu ambazo siwezi kusema kwa maneno. Kila kipande ninachora kinakua sehemu ya mimi mwenyewe na kuna nisaidia kuelewa dunia kwa mtazamo mpya. Ndoto yangu ni kuwa msanii mkubwa mtu anayeweza kushiriki hadithi zake na kuhamasisha wengine kupitia sanaa. Nataka kuona watu wakifurahia kazi yangu wakihisi hisia ambazo mimi nilihisi nilipokuwa nikichora. Kwa kufanya kazi kwa bidii, kuzoea kila siku, na kujifunza mbinu mpya za uchoraji, ninaamini ndoto hii inaweza kuwa kweli. Mdoto kubwa kama hii, yahitaji nidhamu, uvumilivu, na imani kwamba kila mstali ninachora ni hatuwa moja ya kuelekea kufanikiwa. Naam jambo lingine ambalo napenda kwa uchoraji ni kuwapa vijana fursa ya kazi. Huwa sifurahi kusikia kwamba mtu amemaliza shule amekaa nje miaka mbili au tatu na hana kazi naamini kuwa nikiweza anzisha biashara yangu kubwa ya kuwa msanii mkubwa nitapata nitapatia vijana wengi nafasi ya kazi ili waweze kujiendelesha katika hii maisha naamini kuwa hii maisha ni ya kusaidiana. Ukiwa na uwezo wa kusaidia mtu, msaidie tu, hapo ndipo utapata baraka kutoka kwa mwenyezi mungu.

Hamjambu, ningependa kujibu hili swali napenda kula wali au ugali. Nam, swali ngumu sana haswa kwangu. Kwa sababu, ningepewa fursa ya kuchagua kati ya wali na ugali. Hakuna yenye ningekataa kwa sababu nazipenda zote. Naeza kula wali, naeza kula ugali, wiki mzima. Kila siku, bora imebadilisha na kitoweo chake. Napenda sana kula wali na ugali kwa sababu ni vyakula muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku. Vyakula hivi viwili ni vya asili katika utamaduni wetu na vinapatikana kwa urahisi katika nyumbani nyingi. Mfano, huku nyumbani huwezi kosa unga ya ugali. Waweza pata kuwa hamna mchele, samahani hamna wali, lakini ugali, unga wa ugali upo. Na pia tuna shamba kwa hivyo ninahisi kwangu nikijikuta niko peke yangu ni rahisi kuandaa ugali naula na mboga au mayai. Wali hunifurahisha kwa ladha yake laini na harufu nzuri inapopikwa vyema. Ninapenda kuula pamoja na maharage, mboga, samaki, nyama, kuku, ndengu, kamande, naam. Kila sahani ya wali hunipa furaha na kunifanya nijisikie nimeridhika. Kwa upande mwingine, ugali ni chakula cha nguvu. Huniipa nishati ya kufanya kazi zangu za kila siku na hunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Napenda ugali ukiwa wa moto nakula na skuma wiki, nyama, maziwa, yai, naeza kula na kuku nam ugali hunikumbusha nyumbani na familia hasa tunapokula pamoja. Kupenda kwangu wali na ugali si kwa sababu ya ladha tu bali pia kwa sababu vyakula hivi huunganisha familia na jamii. Tunapoketi pamoja mezani tunashirikiana tunacheka na kufurahia chakula chetu. Huwa napenda wali likiwa limeachana moja moja. Kwa hivyo, wali pia napenda kutia sinamoni au naanda pilau. Naweza pika naam ama la kawahida tuu lile lina rangi nyeupe. Ugali napenda kuipika mwenyewe ukiwa. Sio mgumu sana, yani naweka tu unga kiasi uwe nyepesi, haswa ni napokula. Mi hula ugali kwa mkono, siwezi ula kwa kijiko. Mi hupenda iwe nyepesi kwa mikono yangu lakini isiwe inashika vidole iwe nyepesi iwe imepikwa vyema na pia iwe imeiva.

Hamjambo, ningependa kujibu hili swali, je, ninapenda chakula kitamu? Ndiyo, napenda chakula kitamu kwa kiasi huu kwamba ukipika chakula yenye si kitamu. Hata niwe na njaa, niwe niko na njaa ya siku tatu. Yaani siezi kula kwa sababu huwa naamini, hakuna haja ya wewe kuandaa chakula yenye si tamu. Siku hizi, jinsi ya kupika ya mambo ya kupika yanaenda yakibadilika. Kwa sababu, kama hujui kupika kitu, waeza tafuta kwenye mitandao. Kuna TikTok, kila mahali, kuna watu hufunza watu jinsi ya kupika. Sasa huwa sioni sababu ya mtu kupika chakula kibaya. Huwa nasikia mtu akisema, ati kuna watu hawaezi pika, lakini mi huwa naona kama ni uongo kwa sababu hakuna kitu yenye ukiamini, yaani ukifunza akili yako huwezi fanya kitu, hakika hutawahi lifanya. Lakini ukiamini waweza utalifanya na upike chakula nzuri hata watu wabaki wameshangaa. Ninapenda sana chakula kitamu kwa sababu huniletea furaha na kunifanya nijisikie vizuri. Chakula si kitu cha kushibisha tu bali ni pia chanzo cha raha na afya. Kila ninapokula chakula kilichopikwa vizuri nahisi moyo wangu unafurahi. Harufu nzuri ya chakula hunifanya nitabasamu hata kabla sijaanza kula. Ladha tamu hunipa hamu ya kula na kunifanya nidhamini juhudi za yule aliyepika. Napenda kuonja vyakula tofauti tofauti kwa sababu kila chakula kina ladha yake ya kipekee. Kuna vyakula vya nyumbani, vinavyofanya nikumbuke familia yangu, na pia vyakula vya sherehe, vinavyofanya siku iwe ya kipekee zaidi. Mfano, umewahi enda harusi halafu, chakula kikakuishia, je ulihisi vipi. Ukiwa humu duniani usiwe mchoyo wa chakula, waweza nyima mtu kitu nyingine lakini usimnyime chakula. Kwa sababu mbona uliniambia nije sherehe yako, iwe ni siku ya kuzaliwa, iwe ni siku ya kutoa mahari, au iwe ni siku nyingine ya tuseme kwa mfano ya harusi alafu chakula kiishe, tafakari hayo. Kupenda chakula kitamu hunifundisha pia umuhimu wa kula kwa kiasi na kuchagua chakula chenye afya muhimu sana. Ni muhimu kuzingatia afya yako. Na vyakula vingine si vizuri, havina faida kwa mwili yako. Chakula kaa nyama. Najua kila mtu apenda nyama. Lakini nyama yu enda yaoza kwa mwiliyako kicha hakina afia nzuri chakula kizuri hunipa nguvu ya kufanya kazi, kucho kusoma na kucheza.

Na jihisi vipi kuhusu tathmini za kazi. Tathmini za kazi ni mchakato wa kupima na kuchunguza jinsi mtu anavyofanya kazi yake. Na jihisi kama huwa ziko sawa lakini zisiwe na ubaguzi kwa sababu kuna mahali pengine, wapata kuna watu wengine, wapendelewa kuliko wengine na hiyo si sawa. Katika tathmini za kazi huangaliwa mambo kama ubora wa kazi yako nidhamu na uwajibajikaji uwezo wa kushirikiana na wengine kufikia malengo ya kazi. Faida ya tathmini, husaidia mfanyi kazi kujua nguvu na udhaifu wake, husaidia kuboresha utendaji kazini, huwezesha kupandishwa cheo au kupewa mafunzo zaidi. Kwa katika kazi zetu za rimoti, ni vyema pia kuwe na hizi tathmini. Angalau mtu aweza ku kujifunza mahali anapokosea huwa naona kama ni nafsi bora ya kufanya watu watie bidii. Kwa sababu naamini na ni ukweli kuwa huna mtu anaezataka kuwa yeye ndio ako chini. Na ubora ni tathmini za kazi, husaidia mfanyi kazi kujitambua ya. Yaani naeza jitambua kupitia tathmini, huwa najijua, ninachofanya kizuri na kile ambacho nafaa kuboresha. La pili hunisaidia kufanya maamuzi sahihi, yaani kurekebisha penye nimekosea. Lakini mwenye ananirekebisha awe ni mtu anaye nielewa. Wajua kuna watu wengine wanao haswa watu hufanya hizi tathmini wengine wan ubaguzi na hiyo haifai. Vile vile tathmini za kazi huboresha uhusiano kati yangu na mwajiri. Mazungumzo ya tathmini hujenga mawasiliano mazuri huondoa kutoelewana na huongeza motisha kazini. Ni jambo bora, naeza taka kukutana, au naeza taka kukutana mwenye alikuja na hii, hili jambo, kwa sababu ni jambo muhimu sana, ukiliangalia ukiwa ume akili yako ikuwe ina mawazo mazuri. Ningependa sana nipatane na huyo mtu ni muulize alikuwa nafikiria aje akikuja akifikiria hivi kwa sababu hili jambo limesaidia watu wengi sana. Wapata kuwa mtu alikuwa kwa cheo cha chini lakini akitia bidii anapandishwa cheo naamu.

Nini kinachonifanya nicheke swali nzuri, haswa kwa huu wakati ambapo, hakuna kitu mzuri hivo vile yachekesha, lakini lazima twendelee na maisha au niendelee na maisha. Kucheka kuna umuhimu gani katika maisha yangu? Huwa n jihisi vipi nikicheka? Hwa na cheka kwa sababu gani? Naam. Umuhimu. Kucheka hunipunguzia msongo wa mawazo. Ninapocheka ninasahau matatizo kwa muda na moyo hupata utulivu. La pili huimarisha afya ya mwili. Huongeza huniongeza kinga ya mwili, hukunguza shinikizo la damu na huusaidia moyo kufanya kazi vyema. Pia huimarisha mafuli yangu na misuli ya uso. La tatu huimarisha mahusiano. Tunapocheka na wengine huongeza upendo, urafiki na mshikamano. Yaani twaishi kwa amani. La mwisho huniongeza furaha na mtazamo chanya. Naona kwamba hii maisha si jambo, si la ku. Yaani wakati mwingine lazima tucheke na tufurahie. Naona maisha na upande mzuri. Hunipa chanzo cha kukabiliana na changamoto. Naam, naam, vitu vingi haya ni mambo ambavyo hunifanya nicheke, huwa nacheka nikisikia vichekesho vizuri hasa vinaposimuliwa na marafiki au familia. Mfano hapa nina dada na mama ambao huwa wananichekesha sana. Jinsi ambavyo hunieleza hadithi, utacheka ucheke hadi uanguke. Haki wangejua venye huwa wananisaidia Mola awabariki. Pia nachekeshwa kuona watoto wakicheza au wakisema maneno ya kuchekesha bila kujua. Watoto pia hupenda huchekesha watu wazima. Naam, wakati mwingine video za vichekesho mtandaoni hunifanya nicheke sana na kusahau mawazo ya kila siku. Hapa haswa ndo huwa nacheka sana, yaani waweza cheka, ucheke kabisa. Madafikizangu wanapofanya utani nzuri au kusimulia hadithi za kuchekesha, huwa nafurahia sana. Kucheka pia ukifikiria kweli ka wewe ni mtu wa kuchesha, unapenda kuchesha watu waeza jaribu tengeneza pesa nayo. Pia napenda kuchekesha watu kwa vile saa ingine vile mtu huongea inaeza kufanya tu ucheke. Hata kama kitu amesema hakichekeshi wajikuta tu umecheka. Kucheka ni muhimu. Mimi huambia mtu ukipata nafasi ya kucheka wewe cheka kwa sababu hujui, utacheka lini tena.

Eleza chumba changu, cha kulala, naam swali nzuri kwa sababu, muda mrefu huwa na niko kwa hili chumba. Je ni kikubwa au kidogo, chumba changu si kikubwa wala kidogo, kimo hapo katikati. Kuta zina rangi gani? Kuta zina rangi ya manjano ikichanganyishwa na nyeupe. Kitanda changu, jinsi kinavyoniridhisha. Huniridhisha sana kwa sababu hunipa usingizi mzuri na mapumziko ya kweli. Baada ya siku ndefu ya kazi au masoma, ninapolala juu ya kitanda changu nahisi mwili wangu, ukipumzika na mawazo yakitulia. Godoro lake ni laini, lakini imara kiasi, hivyo hunisaidia kulala vizuri bila kuumwa na mgongo. Mashuka yake safi na yenye harufu mzuri hunifanya nijiskie nipo mahali, salama na penye amani. Kitanda changu pia hunipa faraja ya kiakili. Ni mahali ninapopata muda wa kufikiri, kusoma kitabu, kidogo, au kupumzika kimya kimya, kutumia simu, kuongelesha watu, na kadhalika. Hapo ndipo nguvu zangu hurudi na kesho yangu huanzia vyema. Naweza kuona nini kutoka dirishani. Naam, mi huona mimea, naona maua, ninaona tenki, ninaona mlango, nafurahia, naona pia wanyama. Ni kitu gani ninachokipenda zaidi chumbani? Hamna kitu lolote napenda sana, napenda kila kitu kwa bila kubaguza yaani napenda venye nimeipanga, napenda venye ni safi, napenda venye huwa naishughulikia kwa sababu mimi napenda usafi sana, asanti.